Una mafanikio gani ya binafsi unayadhamani kazini Mafanikio ya binafsi ninayodhamini kazini ni yale yanayoonyesha ukuwaji na mchango wangu Kwanza nadhamani mafanikio ya kutimiza malengo niliojiwekea kwa bidii na kwa wakati kwa sababu hunipa hisia ya kujituma na uwajibikaji Pia nadhamani pale ninapaweza kufanya kazi kwa ufanisi na kutoa matokeo mazuri yanayosaidia taasisi au timu kwa ujumla vile vile mafanikio ya kujifunza ujuzi mpya kazini ni muhimu sana kwangu kwa sababu hunisaidia kuboresha uwezo wangu na kujiamini zaidi kupokea mrejesho chanya kutoka kwa wasimamizi au wenzangu hunifanya nijisikie kuthaminiwa na kunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii Zaidi ya yote nadhamani nadhamini mafanikio ya kushirikiana vizuri na wengine Kwani kazi ya pamoja huleta mafanikio ya kudumu na mazingira mazuri ya kazi.

Mazingira ya kazi huwe mazuri pale ambapo wafanyikazi wanahisi kuthaminiwa, kueshimiwa na kupewa fusa ya kufanya kazi kwa ufanisi Kwanza kabisa, mawasiliano mazuri kati ya wafanyikazi na viongozi ni jambo la msingi mawasiliano ya wazi huondoa migongano ujenga uaminifu na huwafanya wafanyikazi kuelewa malengo ya kazi na majukumu yao kwa kazi Pili, huusiano mzuri katia ya wafanyakazi uchangia sana mazingira bora ya kazi. Pale ambapo kuna mshikamano, ushirikiano na kueshimiana. Wafanyakazi hufanya kazi kwa amani na kusaidiana badala ya kushindana kwa njia hasi. Hii huongeza motisha na kupunguza msongo wa mawazo kazini. Tatu, uongozi bora ni nguzo muimu ya mazingira mazuri ya kazi. Viongozi wanao wajali wafanyikazi wao kusikiliza mawazo yao na kutowa moungozo kwa haki hujenga mazingira ya kujiamini na kufanya kazi kwa bidii. Uongozi wa haki pia huwakikisha kuwa sheria na taratibu zinafuatwa bila upendeleo. Haitha usalama na miundo mbinu bora kama ofisi safi vifaa vya kazi vinavyo faa na mazigira salama uwezesha wafanyakazi kufanya kazi bila vikwazo. Mazigira ya kazi yanapokuwa salama na yenye afya upunguza ajali na magonja yanayoweza kuadhiri uzalishaji. Zaidi ya hayo, motisha na kutambuliwa kwa juhudi na wafanyikazi ni muhimu sana kupokea pongezi. Zawadi au fursa za maendeleo kazini uongeza hari ya kufanya kazi na kuwafanya wafanyakazi wajisikie kuwa semu muhimu ya taasisi. Kwa jumla, mazingira ya kazi huwa mazuri pale ambapo kuna heshima, ushirikiano, uongozi mzuri, usalama na motisha. Mambo haya uongeza kuridhika kwa wafanyakazi na kuboresha utendaji wa kazi kwa jumla.

Ninashugulikia udhaifu wangu kazini kwa njia ya kujitambua na kujiboresha kila wakati Kwanza kabisa huanza kwa kujipima na kujikubali Natambua maeneo ambayo sina nguvu sana bila kujilaumu Kwa sababu kujua udhaifu ni hatua ya kwanza ya kuboresha Hii hunisaidia kupanga mikakati ya kubadilika badala ya kuficha mapungufu yangu Pili, huomba mrejesho ama kwa kingereza feedback kutoka kwa wasimamizi au wezangu wakazi maoni ya unisaidia kuona mambo kwa mtazama mpana Zaidi na kuelewa jinsi ninavyo weza kuboresha utendaji wangu Nina popokea ushauri, huchukulia kwa mtazamo chanya na kuutumia kama fusa ya kujifunza Tatu, huweka malengo binafsi ya kujiboresha kama kujifunza ujuzi mpya, kuhudhuria mafunzo au kusoma vitabu na rasilimali zinazousiana na kazi yangu Hii unisaidia kupunguza udhaifu na kuongeza ufanisi kazini pale inapobidi uwa tayari pia kuomba msaada au kushirikiana na wengine Kwani kazi ya pamoja usaidia kufidia mapungufu ya mtu moja moja Zaidi ya hayo hujipanga vizuri na kusimamia muda wangu hili kuepuka makosa yanayotokana na haraka hau msongo wa mawazo Kwa kufanya hivyo, huongeza nidhamu na ubora wa kazi Kwa ujumla, ninashugulikia udhaifu wangu kazi ni kwa kujifunza, kupokea ushauri, kushirikiana na wengine na kujitahidi kubadilika kila siku ili kuwa mfanyikazi bora zaidi.

Wakati wa wasiwasi, ninajitahidi kuthibiti hisia zangu kwanza, kisha kuchukua hatua zinazo niwezesha kutuliza akili yangu. Kwanza, huanza kwa kupumua kwa kina na polepole ili kupunguza msukosuko wa akili na mwili. Kupumua kwa utulivu kunasaidia kupunguza shinikizo la mawazo na hutoa nafasi ya kufikiria kwa utulivu. Pili.hujaribu kufikiria tatizo kwa mtazamo wa mantiki badala ya kuruhusu hofu kuchukua nafasi Hii ni njia ya kupunguza hofu zisizo na msingi na kuona suluhisho zinazowezekana Mara nyingi, huandika mambo yaliochangia wasiwasi wangu ili kuyaona kwa wazi na kupanga hatua za kuyatatua moja bada ya nyingine Tatu, hujaribu kutafuta msaada au kushirikiana na wengine kama marafiki, familia au wenzangu kazini kuzungumza na mtu wa kuaminika kunasaidia kupunguza hisia nzito na kunipa, mtazamo mpya juu ya tatizo Zaidi ya hayo, hujaribu kupumzika kwa njia za burudani kama kusoma, kusikiliza mziki, kucheza michezo kama vile mpira, handiboli, voliboli, mchezo yoyote au kutembea nje shughuli hizi hufanya akili yangu ipumzike na kurudisha hali ya utulivu Kwa ujumla, ninapokabiliana na wasiwasi, ninajitahidi kutumia changamoto hizo kama fursa ya kujifunza, kupanga na kuboresha mtazamo wangu wa maisha Badala ya kuruhusu, hofu au shaka, zinazidisha mzigo.

Nalinda faraga yangu mtandaoni kwa kuchukua taadhari mbalimbali ili kuhakikisha taarifa zangu binafsi zinabaki salama Kwanza uwa sitoi taarifa zangu za siri ovyo kama namba ya kitambulisho neno siri au taarifa za kifedha asa kwenye tovuti au majukwaa nisio amini kikamilifu Pia utumia neno siri himara lenye mchanganyiko wa erufi namba na halama na ubadilisha mara kwa mara ili kuongeza usalama Pili ua nakagua mipangilio ya furaha kwenye mitandao ya kijamii na programu zinazo tumia ili kuthibiti nani anaweza kuona taarifa zangu au machapisho yangu Uwepuka kukubali maombi ya urafiki kutoka kwa watu nisio wafahamu na huwa makini na viungo hau baruapepe za kushuku ili kuwepuka hulaghai mtandaoni. Zaidi ya hayo, utumia programu na tovuti zilizo salama pekee na huakikisha kifaa changu kina kinga ya virusi na masahisho ya usalama. Pia ua nafahamu haki zangu za kidigitali na ninajielimisha mara kwa mara kuhusu mbinu mpya za kulinda faraga mtandaoni. Kwa hujumla ninalinda faraga yangu kwa kuwa mwangalifu mwenye maarifa na mwenye nidhamu katika matumizi yangu ya mtandao.

Ili nifursa nyingine nimechukua kuzungumza na kujibu swala ambalo limeulizwa unacheza na nani mara nyingi Mimi mara nyingi huanacheza na marafiki wangu ni marafiki ni watu wa familia na majirani hao wote hua nacheza na wao mchezo wa futiboli Awo ni ndugu ambao tumezaliwa katika umuri mmoja, tumelelewa pamoja, tumeenda shule moja, tukamaliza pamoja na ni majirani wangu na pia ni watu wa familia. Ayo ndo watu ambayo mimi ucheza nao maramingi tunacheza katika kiwanja ambacho hakiko mbali na boma yetu uwanja mwenyewe uko kwenye shule ya msingi ambayo sisi tulikuwa tunaisomea hapo ndipo maali sisi huenda kucheza mpira wa kadanda na kujiburudisha na kuungana na kuleta umoja na usawa katika jamii.